Siku ya mvua kwangu uwa na hali ya kipekee sana. Mara nyingi, ninapoamka na kusikia mvua ikinyesha juu ya paa, najua kabisa siku haitakuwa ya kawaida. Ewa uwa baridi, hanga uwa na mawigu mazito, na mazingira yote umbadilika. Kila kitu huonekana tulivu zaidi kuliko siku za kawaida. Asubui ya mvua huwa changamoto kidogo, hasa kama mtu ana mipango ya kutoka mapema. Kujiandaa huwa kunachukua muda zaidi kwa sababu mtu anafikiria mavazi ya kuvaa. Kama kubeba koti au mwafuli, barabara mara nyingi uwa na matope hau maji mengi na usafiri huwa wa polepole, watu huchelewa kufika kazini, shuleni au kwenye shunguli zao za kila siku. Wakati wa mfua, ninapenda sana kukaandani ya nyumba kama sina shunguli muimu ya kutoka, nakaa nikinywa chai moto hau kahawa, na wakati mwingine nasikiliza redio hau muziki wa taratibu. Sauti ya mfua inapongonga paa hau madirisha hunipa isia na amani na utulivu Yanifanya nitafakari maisha na kupanga mambo yangu kwa utulivu Hata hivyo, mfua uwa na pande mbili Kuna wakati mvua uharibu mipango yangu kabisa, kwa mfano kama nilikuwa nimepanga kukutana na marafiki au kufanya shunguli za inje Ulazimika kubadilisha mpango Wakati mwingine mfua husambambisha mafuriko hau barabara kukatika Jambo ambalo uhaadhiri watu wengi Asa wale wanaoishi maeneo ya chini Kwa upande mzuri, mvua ni muhimu sana kwa maisha Wakulima unufaika sana kwa sambavu mazao hupada maji ya kutosha na athi uwa na rutuba baada ya mvuwa, mazingira uwa safi Fubi upungua na hewa uwa safi zaidi mimea uwa ya kijani na mandhari uwa ya kuvutia sana jioni ya siku ya mvua, uwa tulivu zaidi watu wengi ubaki manjubani mwao familia hukaa pamoja. Wakati mwingine uwa ni nafasi zuri ya kuzungumuza na kushirikiana. Mvua hunikumbusha umuimu wa kupumuzika na kuchukua mambo pole pole. Badala ya kukimbizana na maisha kila wakati. Kwa ujumula, siku ya mvua inanifundisha kuwa na sumbira na kubadilika kuligana na hali. Ingawa wakati mwingine huleta changamoto, pia uleta mbaraka na utulivu. Ndiyo maana hata kama sipendi mvuwa ikiaribu mpango yangu, mbado naidhamini kwa mchango wake katika maisha yetu ya kila siku.

Ninapokutana na udhaifu wangu kazini, uwanza kwa kuutabua na kukubali, na jitadhimini mara kwa mara ili nijue maeneo ninayoitaji kuboresha. Kisha ujitahidi kujifuza kupitia maoni wakubwo wangu au wezangu kazini, na kuchukua usheuri wao kwa uzito. Pia ujiwekia malengo ya kujiboresha, kama kujifuza ambinu mpya, kupanga munda wangu vizuri, au kufanya mazoezi zaidi katika eneo sika. Kwa kufanya hivyo, nimekua nikibandilisha udhaifu wangu kuwa fursa ya kujifuza na kukua kazidi.

Ninacho penda zaidi kuhusu mtaa wangu ni utulivu na ushirikiano wa watu wanaoishi hapa. Watu wengi wanafahamiana na wako tayari kusaidiana wakati washida au sherehe. Pia napenda uraihisi wa kupata huduma muhimu kama maduka, usafiri na sehemu zaibada. Mtaa wangu una mazingira safi na salama. Jambo linalo nifanya nijisikie huru na mwenye amani ninapokuwa nyumbani. Kwa ujumla, mtaa wangu hunipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii ya yenye mshikamano.

Soma la sayanzi ninalopenda ni biolojia. Napenda kujua viumbe ai na mwili wa mbinadamu unavyofanya kazi. Pia napenda mimea na wanyama na jinzi wanavyoshirikiana. Soma ili linalifundisha jinzi maisha yanavyo fanya kazi kila siku. Kila nikijifuza mbiolojia, najisikia furaha na kushangazwa na mambo mapya ninayojua. Linanifanya nifikirie zaidi, kuelewa maisha na kuhishi vizuri. Biolojia ni somo linalofuraisha sana na linanifanya nijisikie karibu na dunia tunayoishi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mzuri katika kazi yangu na kushiriki katika maendeleo ya kampuni Napenda kujifunza kila siku, kuboresha ujuzi wangu na kuwa mtu wa kuaminika kwa wazeangu na wakubwa Kwa muda mrefu, nataka pia kuchukua nafasi ya uongozi ili niweze kusaidia wengine na kufanya kampuni yetu iwe na mafanikio zaidi Lengo hili linanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kujitahidi kila siku.

Nilipogua mtoto, nilipenda kucheza na marafiki zangu kila wakati. Mara nyingi tulicheza mpira. Kuzunguka mtaa kucheza michezo ya kitamaduni. Pia nilipenda kusoma hadithi na kujifunza mambo mapya. Nilifurahia sana kucheza nje na kufurahia mda wangu bila stress yoyote. Kila nilipokua na mda wa bure, nilijisikia furaha na huru nikiwa mtoto.

Tunda langu la kupendezwa ni embe. Napenda sana ladha yake tamu na jinsi linavyokuwa laini ndani. Kila ni napokula embe, najisikia freshi na ninafurahia sana. Embe pia lina vitamini nyingi ambazo ni zuri kwa afya. Napenda kula embe wakati wa mchana au baada ya chakula. Na mara nyingi, huwa ni chakula changu cha furaha Kwa kweli, kila ninapokula embe, najisikia furaha kidogo na nguvu kidogo. Na linanifanya ni dhamini matunda zaidi.

Hali ya hewa ni ninayopenda zaidi, ni jua lenye joto kidogo, si kali sana. Napenda siku ambazo jua linan'gaa lakini hewa bado ni freshi Hii inafanya nijisikie furaha na nguvu za kufanya kazi au kucheza nje. Napenda pia mvua nyepesi wakati mwingine, kwa sababu hunifanya nijisikie utulivu na furaha, na pia huifanya dunia kuwa safi na ya kijani hali ya hewa nzuri hunisaidia kufanya mambo yangu kwa urahisi, na kunifanya nijisikie vizuri sana. Kwa hiyo, jua lenye joto kidogo au mvua nyepesi ndio hali ya hewa ninayopenda zaidi.

Dio, napenda kula samaki. Napenda ladha yake na njinsi yanavyopikwa kwa jia tofauti. Kama kukaangwa au kupikwa kwa mchuzi. Samaki pia ni chakula chenye afya kwa sababu kina proteini na virutubisho vingine vinavyosaidia mwili. Kila ninapokula samaki najisikia nimeshiba vizuri na nikiwa na nguvu. Napenda kula samaki pamoja na wali, ugali au viazi. Kwa kweli, samaki ni miongoni mwa vyakula vinevyo vipenda na unifanya nifuraie kula changu.

Ninapo jaribu kuhanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi, huwa najitahidi kupanga muda wangu vizuri. Kazi ni muhimu, lakini pia najua lazima nipate muda wakupumuzika, niko na familia na marafiki na kufanya mambo ninayoya penda. Kwa hivyo, napanga ratiba yangu kila siku, nikizingatia muda wa kazi na muda wa kibiinafsi. Pia najua kusema hapana wakati kazi inazidi, ili ni siibori afya yangu mahusiano yangu. Kwa kufanya hivyo, najisikia huru na furaha kazi yangu pia inafanywa kwa ufanisi zaidi Kwa kweli, kuwanisha kazi na maisha binafsi kuna nifanya nijisikia amani na kuwa na nguvu za kila siku.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuogelea hunisaidia kupumuzika na kuondoa mawazo. Ninapo kuwa majini najisikia huru na mtulivu. Pia kuogelea ni mazoezi mazuri kwa mwili kwa sababu husaidia misuli na afya kwa ujumula. Napenda kuogelea wakati wa hali ya hewa ya joto. Ninapokuwa na muda wa kupumzika. Wakati mwingine huenda na marafiki au familia na tunafurahia pamoja. Kwa kweli, kuogelea ni moja ya shughuli ninazozipenda kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na nguvu mpya.

Ndiyo, napenda maua, maua unifanya nijisikie furaha na utulivu kwa sababu yana rangi zuri na arufu zuri Napenda kuyaona yakiwa yamepandwa vizuri au yakitumiwa kupamba nyumba na mazingira maua pia hunikumbusha uzuri wa asili na unifanya nijisikie karibu na mazigira Kila ninapoona maua, moyo wangu hutulia na najisikia vizuri Kwa kweli, napenda maua kwa sababu yanaleta furaha na amani.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwanjia rahisi na ya furaha. Tunapokutana, tunapenda kuzungumuza, kucheka na kushirikiana kuhusu mambo ya kila siku. Pia napenda kusaidia kazi za nyumbani au kushiriki chakula pamoja. Kwa sababu hunifanya nijisikia karibu nao. Wakati mwingine tunatazama televisheni, tunasikiliza muziki au tunatembea pamoja. Kutumia muda na familia hunipa amani na kunipa nguvu ya kuendelea na maisha. Kwa kweli, familia ni muhimu sana kwangu na napenda kutumia muda wao kila nina popata nafasi.

Napenda kutembea katika maeneo yenye hewa safi na mazingira tulivu. Mara nyingi napenda kutembea kwenye bustani, mitaa ya mtaa wangu, au karibu na mito na miti. Kutembea kunanifanya nijisikie huru na kupumzika. Pia kunanisadia kuwa na afya zuri. Wakati mwingine napenda kutembea na marafiki au familia. Na tunafurahia kuzungumza na kucheka pamoja. Kwa kweli, kutembea ni mojawapo ya shughuli ninazozipenda kwa sababu hunifanya nijisikie furana na mtulivu.

Ndiyo napenda kupanda milima kupanda milima unipa nafasi ya kuona manthari zuri na kufurahia hewa safi wakati ninapopanda mlima najisikia furaha na changamoto zuri kwa sababu inanifanya nitumie nguvu na kuwa na umakini pia hunisaidia kupumzisha mawazo na kunifanya njisikia karibu na mazingira ya asili wakati mwngine napenda kupanda milima na marafiki au familia na tunasaidiana na kufurahia safari pamoja kwa kweli kupanda milima ni shunghuli ninayoipenda kwa sababu hunifanya njisikie mwenye nguvu na amani.

Ndiyo, ninavaa miwani. Napenda kuivaa asa wakati ni naona jua kali. Ili kulinda macho yangu. Pia miwani hunisaidia kuona vizuri pale ninapokuwa na mwanga mkali au wakati wakusoma. Wakati mwingine pia huvaa miwani kama sehemu ya mtindo wangu. Ili kuonekana vizuri na kuvutia. Kwa kweli, miwani ni muhimu kwangu kwa afya ya macho na pia hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini.

Ningemshauri mtu anayeaza kazi mpya kuwa na subira na kujitahidi kila wakati, kila kazi na changamoto zake. Hivyo ni muhimu kusikiliza, kukuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wezako na wakubwa. Pia ni muhimu kupanga muda wako vizuri na kufanya kazi kwa uaminifu na bidii. Usikate tamaa pale unapo kutana na matatizo. Bali huya tumie kama nafasi ya kujifunza na kukua. Pia ningea mshauri kujenga mahusiana mazuri na wenzako. Kwa sababu, kushirikiana kuna saidia kufanikisha kazi na kufanya mazingira ya kazi kwa mazuri. Kwa hakika, mtu anayeaza kazi anapofanya haya, anapata furaha na mafanikio zaidi kazini.

Ndiyo, ni mewahi kufunga mnyama, nilifunga paka na mbwa nyumbani kwangu. Napenda kufunga wanyama kwa sababu hunifundisha uwajibikaji na kunifanya nijisikie karibu na wanyama. Kila siku nilihakikisha wanakula, kunywa maji, na kuwa safi. Pia kufunga wanyama hunisadia kupumzisha mawazo na kunifanya nijisikie furaha. Wakati mwingine nilipokuwa na marafiki aufamilia, walikuja kuona wanyama wangu na tunafurahia pa moja. Kwa kweli, kufunga mnyama ni uzowefu mzuri na unaleta furahaka tika maisha ya mtu.

Napendelea kutumia simu za android Napenda mfumo kwa sababu ni rahisi kutumia Unaweza kubadilisha mambo mengi kulingana na mahitaji yako na kuna apps mingi zinazo patikana Pia napenda jinsi mfumo unavyorahisisha kutumia internet, kuchukua picha na kufanya kazi mbalimbali kwa urahisi Hata hivyo, minaona baadhi ya simu za IOS pia zinafaa lakini mimi binafsi napendelea android Kwa sababu inanifanya nijisikie huru na kufanya mambo kwa urahisi zaidi Kwa kweli, mfumo, masimu ninayopendelewa huniraisisha maisha yangu ya kila siku na unaniwezesha kuwasiliana na kufurahia teknolojia.

Ninapo shungulikia muda kazini, huwa najitahidi kupanga ratiba yangu vizuri. Kila siku ninaweka kazi muhimu kwanza, kisha nashungulikia kazi dogo dogo. Napenda kutumia muda wangu kwa ufanisi na kuyapuka kupoteza muda kwenye mambo ya sio muhimu. Pia hua najua nilini kukumuzika kidogo ili nipata nguvu ya kuandelea kwa ufanisi kati mwngine napanga muda wakufanya kazi na muda wakushirikiana na wezangu ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri Kwa kufanya hivyo, najisikia amani kazini na kazi yangu inafanyika kwa ufanisi zaidi.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Nikisikia kuna program mpya au kifaa kipya. Huwa nataka kuona jinsi kinavyofanya kazi. Napenda kutumia simu, program na vifaa vya teknolojia kwa sababu vinarahisisha maisha yangu. Wakati mwingine, si kila kitu hufanya kazi mara moja, lakini najifunza pole pole. Teknolojia inanifanya niwe updated na husaidia kufanya mambo haraka na kwa urahisi.

Napenda kununua vitu katika maeneo ambayo ni rahisi kufika na yanye bidhaa bora. Maranyingi napenda kununua vitu vyangu sokoni au kwenye manduka makumbo kwa sababu upata vitu vingi sebo moja. Sokoni napenda kwa sababu bidhaa uwa freshi. Asa matuda na mboga. Napia bei ya nafumi. Maduka makumbo napenda kwa sababu mambo uwa ya mepangwa vizuri na inania rahisishia kuchangua inachohitaji. Pia wakati mwingine ni napenda kununua vitu mutandawa ni hazangua au fifavi dogo. Kwa sababu inanirahisishia kuangalia tofauti na kuchangua bila kuzunguka sana. Hata hivyo, napenda kuhakikisha kuwa ninanunua kutoka kwa wauzaji wa kuaminika Napenda kununua sahemu ambazo waudumu ni wakarimu na wanaheshimu wateja. Hiyo unifanya nijisikie vizuri na kurudi tena kununua hapo Pia napenda kununua sahemu ambazo bidhaa ni bora na hudumu kwa muda mrefu Kwa ujumla, napenda kununua vitu sahemu ambayo sina nirahisishia maisha sinambe zuru, naonipa amani ya mayo kuwa nimetumia pesa yangu vizuru.